Napenda mziki unaoguza hisia ule unaobeba ujube mzito au unachochea fikla mziki wa ala sol al afro jazalo mala nyingi hunipa utulivu na mskumo wa ubunifu pia napenda mziku. Wakintamaduni na kiafrika kwa sababu unamzizi ya historia na utaburisho wa watu kila sauti ala ama mashairi hubeba maana ya kipekee.

Sera ya mawasiliano ya wazi ni mojawapo ya sera muhimu zaidi katika kampuni yeyote. Inasaidia kujenga mazingira na kuaminiana, kuongeza uwazi katika kati ya wafanyi kazi na viongozi na kuimarisha ushirikiano wa timu. Wafanyakazi wanapojua kuwa wanaeza kutoa maoni yao au kuulizwa maswali bila hofu, huongeza motisha ubinafu na ufanisi waka.

Ndiyo kulima bustani kuna mfuto wa kipekee ni shuguri ya kutuliza akili, kuhutoa nafasi ya kuungana na asili na pia huleta isia ya mafanikio unapoona mimea ikikua. Pia kura boga au matuda urio yapanda mwenyewe huleta furaha ya kipekee.

Ndiyo, kuimba ni njia mzuri ya kujieleza na pia hupunguza msongo wa mawazo. Hata kama ni si mtaalamu kuimba nyumbani ya upamoja na wengine, kuna waza kuwa chanzo chafuraha na mawasiliano ya kihisia. Kuimba kwa hisia ni kujitolea kunaeza kuwa na njia ya kujenga kujiamini kusindikisha hisia zako na hata kuhamasisha wengine.

Kipau mbele kiko kazini kwa mawasiliano ni uwazi, ufanisi na kuelewana vizuri. Hapo kuna mambo muhimu yanapopaswa kupewa uzito. Uwazi na ukweli, kuwasiliana kwa uwazi husaidia kila mtu kuelewa majukumu. Usikivu kwa, wa ukweli kusikiliza kwa makini. Kunakuza ushirikiano na heshima kati ya wafanyakazi. Muda na njia sahihi.

Ndiyo popcorn ni vitafunu vinavypendwa na wengi ina ladha nyepesi lakini ya kufurahisha hasa inapochanganywa na chumvi kidogo siyagi na hata karamele kwa ladha tamu ni nzuri sana kuambatana nayo wakati wa kutazama filamu au kupumzika jioni unachungulia mambo kwa umbali.

Mara nyingi naweza kusema watu hupenda kucheza na marafiki wakaribu, familia au watoto wa kurigana na aina ya mchezo kwa mfano mchezo ya bodi ya kadi uchezo na familia au marafiki nyumbani wakati mchezo ya uwanjani kama mpira, uchezo na timu au majirani kama ni kuhusu mchezo ya kidigitali, wengi ucheza na marafiki mtandaoni au wenzao wa kazi kama njia kupumziki.

Nataka kufikia hatua ambapo naweza kutumia uwezo wangu kusaidia watu wengi zaidi kwa njia bora zaidi kama mshauri wakuelimisha kusaidia kutatua matazi, tizo na kuleta mabadiliko cha chanya katika jamii pia ningependa kuendelea kujifunza na kuboresha ujuzi wangu ili niweze kua msaada wa karibu kwa kila mtu anaeweza kunitegemea.

Zoya nzuri ni lirojega ni kushika ratiba ya kusoma na kujifunza kila siku. Hata kama ni kwa dakika cha chetuhi, unisaidia kuwa na mahalifa mapia, kubolesha ujuzi na kuenderea kuwana mawazo safi na yaubanifu. Pia ni zoea kuandika mawazo au marengo yangu kila asubuhi abao huniangazia nji ya siku yangu na kunisaidia kuwa na mutazamo mzu.

Ninajitahidi kupunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia chupa na mifuko inaweza kutumika tena na pia kujitahidi kutupa taka kwenye sehemu sahi ili kusaidia wa simamizi mzuri wataka. Pia napenda kupanda na kuhifadhi mimea nyumbani kwani husaidia hewa safi na kuleta uhai kwenye mazingira pia napendelea kutumia njia za usafiri waumma au kutembea kwa miguu kadiri iwezekanavyo.

Na ninatumia programu kama WhatsApp na Telegram kwa mawasiriano Google karenda kupanga ratiba na Evernote kuandika mawazo au kazi. Pia napenda kutumia apps za mziki kama Spotify and za kusoma kama Kido. Kwa kazi mara nyingi natumia Microsoft Office na Google Doc kwa ushirikiano.

Ndiyo napenda kuenda pwani kwa sababu ni mahali pa kupumzika, kujiburudisha na kuungana na asili. Hali ya hewa ya jua kali upepo wa bahari na sauti ya mawimbi huchangia. Hali ya utulivu ambayo ni nzuri kwa afya ya akili na mwili. Wakati mwingine nacheza michezo kama kuogelea kupiga voliboli pwani au hata kutembea kando ya mchanga pia pwani ni mahali pazuri pa kufikiria kwa utulivu.

Baada ya siku ndefu napenda kupumzika kwa njia mbalimbali zinazonifanya nijisikie tulivu na kupata nguvu mpya. Kwanza napenda kupumzika kwa kusikiliza mziki mzuri ambayo hunifanya niondoke kwenye mawazo ya kazi na kuingia kati hali ya utulivu. Pia hua napenda kusoma kitabu au kuangalia kipindi kidogo cha televisheni kinacho nifurahisha ili niachane na msongo wa mawazo.

Ndiyo nimefurahia kusafiri maeneo kadha mazuri ambayo ya menifanya nijifurahishe na kuona mambo mapya moja wapo ya maeneo nirio ya penda ni kisiwani cha santorini nchi ugiriki mandhara yake ya mirima na na volcano majuba meupe ya ni dhali za buru na mchue mazuri baharini ya likuwa ya kipekee sana.

Ndiyo nimewai kuona bahari mara kadhaa kuna vitu kitu maalum sana kuhusu kuona mawimbi ya bahari yanaporushwa na upepo. Sauti ya maji yanapogonga pwani na upepo ya chumfi kuugusa uso bahari inanipa hisia za utulivu na uhuru. Mara nyingine ni mahali pazuri pa kutafakari na kumbuzika mbari na kerele za maisha ya kila siku.

Ndiyo nimewai kufanya kazi ya kujitolea na ni uzoefu mzuri sana, kujitolea kunanipa nafasi ya kusaidia wengine, kujifunza mambo mapya na kuungana na watu tofauti katika jamii kwa mfano, nimewai kushiriki katika shughulii za usafi wa mazingira, kusaidia katika vikundi vya msaanda kwa watu wasiojiweza na kushiriki katika mipango ya elimu ya watoto.

Mazingira mazuri ya kazi hujumuisha mambo kadhaa muhimu, kwanza mawasiliano wazi, nayaheshima kati ya wafanyikazi na viongozi husaidia kuondoa mkanganyiko na kukaza usirikiano, pili kuhisi kudhaminiwa na kudhibitishiwa ka kazi yako kuna chochea motisha na kujitorea zaidi vile vile mazingira salama na yenye vifaa vya kutosha huongeza ufanisi na furaha kazini.

Ndio nimewahi kutembelea maziwa na mito mara kadhaa na kila mara ni uzoefu mzuri sana. Maziwa na mito hutoa utulivu wa kipekee, sauti ya maji yanayotiririka au mawimbi yanayogonga pwani huleta hisia za amani na kuondoa msango wa mawazo. Pia mazingira ya karibu na maziwa na mito huwa na madhira mazuri kama vile miti, ndege na wanyama wengine wa porini.

Dhaminio za kazi ni muhimu sana kwangu kwani zinatoa fursa ya kujifunza na kujiboresha. Zinazopokewa zinajitahidi kuzichukulia kwa moyo wazi hata kama ni maoni magumu kwa kawaida napokea maoni kama zawadi. Ni njia ya kuonea maoneo yanayoweza kuhimarisha na pia kutambua mambo yaliyo fanikiwa kuyafanya vizuri.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya video hasa hile ya naweza kunisaidea kumpumzika na kufurahia muda wangu wa burudani michezo ya video pia nijia nzuri ya kujiunga na marafiki ya watu ingine mtandaoni na kunaina nyingine zinazo weza kupenderewa kutoka michezo ya hadithi nzito ahadi zile za kupa teacher house changamoto.

Ninapokutana na makosa kazini kwanza ninachukua hatua ya kubaki mturivu na kutambua kuwa makosa ni sehemu ya kujifunza na kukua. Nafanya uchunguzi wa kina kuerewa chanzo cha kosa badala ya kulaumu mtu mmoja ili kuepuka kuirudia tena pia napenda kushirikiana na timu yangu kwa uwazi ili kutafuta suruhisho bora na kuhakikisha kila mtu anajifunza kutoka kwa tukio hiri.

Najitahidi kufua nguo mara mbiri au tatu kwa wiki lakini mara nyingine inaeza kuwa mara moja tu ikiwa nguo sio nyingi kupanga ratiba ya kufua nguo ni muhimu kuangu ili kuepuka msogomano wa manguo chafu hasa wakati nina shuguri nyingi za kazi au maisha ya kila siku pia nafanya juhudi kutumia maji na umeme kwa uagalifu.

Kushirikiana na timu kwanza napenda kuwa na mawasiliano wazi na ya heshima hii inamaanisha kusikiriza maoni ya kila mtu kuelewa mitazamo tofauti na kutua maoni yangu kwa njia kujenga. Pia ni muhimu kueka marengo ya pamoja abayo kila mshirikiana elewa na kujitaji kuyafikia katika timu mimi hujizatiti kushirikiana na usawa kuchukua majukumu kwa weledi.

Kujenga mahusiano mazuri na wafanyakazi wengine, napenda kuanzia kwa kuwa mkweli na mkarimu, napenda kuonyesha niya ya kweli ya kusikia na kuelewa mawazo yao bila kuhujukumu. Jambo linaloleta uaminifu pia napendelea kushiriki katika mazugumzo ya kawaida kama vile kuongea kuhusu mambo ya kila siku au kujadili mambo ya kazi kwa heshima.

Majira ninayopenda zaidi ni majira ya kuchipua hasa wakati wa spring au masika. Hali ya hewa huwa laini si moto sana wala si baridi sana. Hivyo inafaa kuwa shuguli za nje kama kutembea kusoma chini ya miti au kupumzika na marafiki. Mimea huanza kuchanua maua hupanuka na dunia huonekana yenye rangi na maisha mapya jabo rinaroburudisha sana roho.

Ndiyo napenda chakura kitamu sana. Chakura kitamu kinaongeza furaha na kuridhika wakati wa kura. Ni kama zawadi kwa hisia zaako. Unapokura chakura chenye ratha nzuri. Mara nyingi hureta kubukumu nzuri na hisia za starehe. Pia chakura kitamu kinaeza kuleta watu pamoja. Hasa wakati wa sherehe au chakura cha familia. Ambapo latha nzuri huifanya meza kuwa mahali pa mazungumuzo na furaha.

Mafunzo ya kazi ya ambayo yamenisaidia zaidi ni yale ya naujumuisha mawasiliano mazuri na usimamizi kwa muda. Kupitia mafunzo haya ni mejifunza jinsi ya kueleza mawazo kwa wazi, kusikiriza kwa makini na kushirikiana vizuri na wenzangu. Pia usimamizi wa muda umenisaidia kupanga kazi zangu kwa ufanisi, kuepuka msongo na kufanikisha malengo kwa wakati. Mafunzo haya situ yameongeza ufanisi wangu kazini bali yamenisaidia pia kujenga.

Rangi ni nayoipenda zaidi ni bluu ya bahari ni rangi ya utulivu na amani inanikumbusha mawimbu ya bahari na anga sabi wakati wa mchana na penda kuiona kwenye pwani kwenye picha za mazao ya bahari na hata kwenye mavazi au mapambo ya chumba. Bluu huniwezesha kupumzika na kuzingatia mambo kwa utulivu.

Inchi nigependa kuitembelea ni Japani inanivutia kwa mchaganyiko wake wakipeke kati ya mira za zamani na tekinolojia za kisasa na penda jinsi wanavyo hifadhi upatamaduni wao kama vila makaburi ya kiistoria bustani za samuria na sherehe za jadi huku wakiongeza pia na ubinafsi kama roboti na miji za kisasa kama Tokyo pia chakura chaki Japani kama shusi na rameni kinayo vutia sana.

Ndio natumia teknolojia ya sauti mara kwa mara, inasaidia sana kwa urahisi wa kufanya kazi kama kuandika na kutumia amri iza sauti, kusikiriza habari au vitabu vilivyo ongozwa kwa sauti kutumia mkono kuandika, teknolojia hii pia inaleta ufanisi zaidi hasa wakati wa multi-tasking kama kufanya kazi nyingine huku ukisikiliza maelezo.

Napendelea chai zaidi, chai ina harufu nzuri na njia nzuri ya kupumzika kuanzisha mazungumzo mazuri, pia chai ina aina nyingi kama chai ya manjano, chai ya tangawizi au chai ya asili, ambazo zinaladha tofauti na hutia moyo, kahawa nayo ni nzuri hasa asubuhi kwa kupata nguvu lakini chai hutoa hisia ya utulivu zaidi kwangu.

Napenda kupika kwa sababu ni njia nzuri ya kuonyesha ubunifu na kutunza afya yangu. Kupika pia ni fursa ya kufurahia machakato ya kuunda chakula chenye ladha nzuri na kushirikiana na familia au marafiki. Hatakama si mataalam, napenda jaribu mapishi mapya na kuendelea kuboresha ujuzi wangu.

Kwa kawaida, ninachaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku kulingana na matumizi yake. Ikiwa ninatumia sana hasa kwa kazi au mawasiliano, mara mbili huwa ni muhimu ili kuhakikisha kifa kina nguvu za kutosha. Lakini siku za kawaida mara moja asubuhi inatosha hadi mwisho wa siku.

Asubui kunywa kinywaji kinachonipa nguvu na kunifanya nisimame imara ni jambo muhimu sana kwangu najifunia chai ya mtindi au chai ya kijani ambayo mara nyingi huadaliwa na viungo kama limau tangawizi na madarasini. Ladha hii sii tu hunifanya nijisikie kuwa na nguvu bali pia hunipea hisia ya utulivu na usa.

Mimi hujaribu kulala mapema kawaida kama saa nne usiku. Ili kuhakikisha ninapata usingizi wakutosha na kuamka mwenye nguvu asubuhi. Lakini pia najua mara nyingine hali ya kazi au mawazo. Huweza kunifanya nikakaa hadi saa tano au saa sita usiku katika siku hizo najitahidi kuondoka kwenye vitu za kielektroniki kama simu au computer.

Ningependa kujaribu mchezo wa squat, unahusicha kazi, ustadi na mchanganyiko mzuri wa mchezo ya mikono na mazoezi ya mwiri, pia unachezo wa dani ya ukumbi mdogo, hivyo unahitaji umakini mkubwa na binu za haraka na dani ungekua chagnamoto mzuri na pia njia mzuri ya kuporesha stamini na ufanisi wa mwiri.

Nikipumzika nyumbani na furaha napenda kufanya mambo ya kutuliza akili na kujiburudisha. Mara nyingi husoma kitabu wa kusikiliza muziki mzuri. Kwani hii hunisaidia kupumzika na kuhamashika kwa wakati mmoja pia napenda kupika chakula kizuri au kuandaa kahawa na kuzungumuza na familia au marafiki.

Bila shaka mimi napendelea kunyoa zaidi kwa sababu ni ninahisi kuwa ni njia bora ya kujieka safi na muonekano wangu kuwa mtulivu na safi kila wakati. Kunyoa kunanipa hisia ya usafi wa hali ya juu na pia hufanya nishike vizuri zaidi kwa kazi zangu za kila siku kwa upande mwingine kuvaa ndevu kunaweza kuwa mtindo mzuri wa kuonyesha u.

Ndiyo napenderea kutumia video kwa mawasiriano hasa wakati wa mikutano au mazungumuzo muhimu. Video inasaidia kuonyesha isia ruga ya mwiri na inafanya mawasiriano kuwa ya karibu zaidi. Tofatishi na maandishi au simutu. Pia inasaidia kuepuka kutoerewano kwa sababu unaeza kuona uso wa mtu na jinzi anafio jibu papo hapo.

Ndio napenda kupanda milima sana ni njia nzuri ya kuungana na asili, kufanya mazoezi ya mwili na kupumzika akili kutoka kwenye shughuli za kila siku kupanda milima kunisaidia kupata mtazamo mpya kuhamasika na kupata amani ya ndani. Pia napenda changamoto inayokuja na kupanda milima, inajenga uvumilivu na nguvu za ndani.

Kwa kawaida mimi natumia takribani masaa tatu ama ine mitadaoni kila siku. Hii inajumuisha kazi mawasiriano kusoma habari na burudani kama kuangalia video kusikiriza muziki. Lakini pia napenderea kueka mipaka hii nisizindi kutumia muda mwingi mitadaoni kwani ni muhimu pia kupumuzika kufanya shughuli za inje na kuzingatia maisha hali.

Ninapenda sana chakula cha asili hasa vyakula za mitidi kama ugali na samaki wa mtaa pamoja na mboga za majani pia ninapenda vyakula vya kawaida vya kitamaduni ambavyo hutuwa ladha nzuri ya kuzidisha kumbukumbu nzuri za familia na marafiki chakula kinaeza kuwa zaidi ya tulishe nijia kuungana na watu na kuonyesha tamaduni.

Kutoka dirishani mwangu najionea mchanganyiko wa maajabu ya asili na mijini, kuna miti yenye majani ya kijani kibichi na wakati mwingine ndege hufanya ziara huku wakirukaruka angani kwa furaha, mvua huanguka kwa upole wakati wa majira ya mvua ikileta harufu ya udongo na safi ya kulete utulivu wa kipekee.

Ninapendelea viatu ambavyo ni vya starehe vinavutia na vinafaa kwa shughuli mbalimbali, kwa mfano viatu vya mchezo au sneakers ni vizuri kwa sababu vinaeza kutumika kila siku vinavyotoa faraja na nina vyonekano mzuri pia, kwa matukio rasmi napendelea viatu vya ngozi ambavyo vina muonekano wa kitaalamu na vinaadamana na mavazi rasmi.

Napenda kutumia muda wa ubora na familia yangu kwa jia raisi lakini ya nye maafa kula pamoja kutazama firamu au vipiji kutembea na au kusafiri kucheza michezo ya mezani kusaidiana kazi dogo dogo kufanya usafi au kupika pamoja huimarisha mashika mano muda wa familia ni muhimu sana kwa ngu kwa sababu huleta ukaribu furaha na upendo.

Nina mkumbuka sana mwalimu Asha aliye nifundisha kiswahili katika shule ya msingi, alikuwa na sauti ya utulivu lakini alipokuwa darasani, kila mtu alimusikiriza kwa makini, alinifanya nipende lugha ya kiswahili kupitia simulizi, methali na mashahiri kilicho nivutia zaidi ni jinsi alivyo kuwa na subira, hakuwahi kukasirika hata tukikosea.

Kila siku ninajitahidi kunywa angalau glasi sita ama nane za maji ambazo ni sawa na lita moja na nusu hadi mbili. Hii ni muhimu kwa afya ya mwili kwa sababu maji husaidia kusafisha mwili kueka ngozi katika hali nzuri na kusaidia mfumo wa mnyengo kufanya kazi vizuri huwa naanza siku kwa kunywa glasi ya maji mara tu baada ya kuamka ili kuamsha mwili.

Ndiyo, ninapenda kuvaa saa hasa saa ya mkononi, bari na kuziwezesha kufatiria muda kwa urahisi, saa pia nisehemu ya mutindo wangu wa mavazi, kuna nyakati ninavaa saa ya kawaida ya nyenye mikanda ya ngozi au chuma kwa ajiri ya muonekano rasmi, lakini pia ninapenda kutumia saajaja kwa shuhuli za kila siku, saa jaja hunisaidia kwa hesabu hatua kufuatiria usingizi na kupotea.

Napenda kula mboga kama spinach, mchicha, brocoli, sukuma wiki na carrot, mboga hizi ni laini, ni zina radha yake nzuri na zina viburudisho mingi, vinavyosaidia afya ya mwili, mchicha na sukuma wiki hupikwa kwa urahisi na hulingana na vyakula mingi vya nyumbani kama ugali, brocoli na carrot pia ni bora zikiwa zimepikwa kidogo ata bichi kwenye saradi.

Ili kujitunza hufuata mambo haya kwa uangarifu, kula vizuri, kurara vya kutosha, kufanya mazoezi, kupumzika na kutuliza akili, kueka mipaka ya kujitari, kujitunza kwa akili na kihisia, kujitunza ni mchakato wa kila siku situ mwili, bali pia na akili na loho.

Kwa kawaida naenda wa hospitali ya angalau maramoja hadi mbiri kwa mwaka kwa uchunguzi wa afya wa kawaida uchanjo ikiwa kuna tatizo na ya kiafya uu dalili zisoza kawaida nawezaenda kuenda mara nyingi zaidi ziara hizi zamara kwa mara ni muhimu kwa ajili ya kuzuia magonjwa na kuhakikisha afya inaenderea kuwa mzuri.

Napenda haina baribari za firamu kuligana na hali ya moyo rakini firamu za kiisia drama hadithi za kweli biografiko nazire za mafunzo wa maisha huwa zanivutia sana. Pia napenda firamu za uchechi kwa ajili ya kupumzika na kufurahia munda na wakati mwingine firamu za kusismua kama zire za upelelezi au sili.

Katika muda wangu wa bure napendelea kufanya mambo yanayoniletea utulivu na furaha mara nyingi ninasoma vitabu au makala mtandaoni kusikiliza muziki au kutazama firamu na vipindi vya kuvutia. Pia, napenda kutumia mundia wa kumi kwa kutafakari kuandika mawazo au mipango au hata kutembea nje ikiwa mazingira yanaruhusu muda wa bure ni nafasi nzuri ya kujipumzisha.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki ni nafanya haya ya fuatayo, kutumia chupa ya maji inayo jazwa tena badara ya kununuwa chupa za plastiki mara kwa mara, kibegi cha kitambaa au kikapu, ninapokwenda sokoni au dukani, kuepuka bidhaa zilizofungwa kwenye plastiki nyingi, kununua kwa wingi pale inawezekana ili kuepuka vifunganisho vingi za plastiki, kutumia vyombo za kudumu kama vile viko.

Ninaaminia kamupuni kama epo kwa ubinafu na ubora wa bidhaa zao hasa kwa usalama na faraja ya matumiaji pia gungo ninaiuaminia kwa uwezo wa wakutengeneza huduma za mtadaoni zinazorahisisha maisha kama utafutaji ramini ama huduma kwa wingi pia microsoft inanafasi nzuri ya kwa teknolojia za biashara na usalama na teusia kwa mageuzi ya teknolojia ya magari ya umeme ni.

Najivunia zaidi njukumula kutatua matatizo na kuleta ufumbuzi wa haraka na madhubuti napenda kuchangia kwa njia ambayo inaboresha machakato au kuwako munda kwa wenzangu. Pia kazi ya kuwasiliana wazi na kwa ufanisi inanifutia maana husaidia kufanikisha malengo ya pamoja kwa uraisi zaidi.

Ninapenda kuchora kwa sababu kuna nipa nafasi ya kuonyesha mawazo na hisia zango kwa jia hisio ya maneno michoro inaeza kuwa rahisi au gumu lakini kila mustari unazugumza hadithi tofauti kupaka rangi usaidia kuongeza hisia na uhai kwenye picha ikifanya iweze kuraisisha hisia za kina zaidi kama furaha uzuni au ama.

Ndio mara nyingi huwa ninaweka picha mtadaoni hasa zile zinahusiana na kazi zangu za ubunifu au matukio maalum ninajitahidi kuwa makini na aina ya picha ninazoweka na kuhakikisha hazifuji faragha yangu au ya wengine pia napendelea kuweka picha abazo zina maana na zinaeza kuhamasisha au kuleta furaha kwa wafuasi wangu.

Mchana huwa napenda kula chakura rahisi lakini chenyelishe kama saladi yenye mboga mboga fresh nyama usamaki kwa kiasi kidongo na mala nyingine wali au ugali pia napenda kujaribu vyakula vya kienyaji ya babi mmanipa nguvu lakini si vyenye mafuta mingi mala nyingine pia napenda kula sandwich au mulo wahalaka kama chapati na mahalagwe.

Wakati wa jua kali napenda kukaa kivulini au ndani ya nyumba ambako kuna hewa poa. Pia napenda kunywa maji baridi au juisi ili kuzuia mwili usikate maji. Mara nyingine napenda kuenda kwenye maeneo yenye maji kama bawa au bahari ili kuogelea na kupumzika. Pia napenda kusoma kitabu au kusikiliza muziki huku nikiwa nimepumzika.

Nawasiliana na wafanyi kazi wangu wenzangu kwa njia mbalimbali kulingana na hali na umuhimu wa mawasiliano mara nyingi tunatumia barua pepe na programu za ujumbe kama WhatsApp au silaki kwa maasiliano ya haraka na ya kila siku kwa mijadala umamuzi tunapanga mikutano ya ana kwa ana au kwa video call ilikuweka mambo wazi na kuwakikisha kila mtu anasikika.

Jambo muhimu sana la dini kwangu ni amani ya ndani na kuwa na maadili mema yanayotuongoza katika maisha dini uleta muerekewo wa kuishi kwa heshima huruma na uaminifu kwa wengine na kunisaidia kupata nguvu na matumaini hasa wakati wa changamoto pia imani na njia nzuri ya kuungana na jami na kushirikiana mafanikio na changamoto pamoja.

Kubu kubu nzuri ninayo kutoka utotoni nilikizo ya majira ya kiangazi, ndizo tumia na familia yangu vijijini, tulicheza michezo ya kawaida ya watoto kama kucheza mipira ya miguu kuongelea ya mtoni na kukusanya matunda ya msitu, nilifurahia pia usiku tulio hudhuria hadithi za mzee ambapo, alituambia hadithi zamani na mafunzo.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni ugali na samaki ya kuungua. Ugali ni chakula cha hasili kinacho patikana kwa urahisi na kinapendelewa sana katika sehemu nyingi za Afrika mashariki. Ninapenda ugali kwa sababu ninahisi kumengenyo, utoa nguvu na unaeza kuliwa na vyakula mbali mbali kama mboga za majani nyama na samaki. Samaki ya kuungua hasa samaki ya mtoni kama tilapia au sambaza.

Kupiga kule ni moja wapo ya haki na majukumu muhimu ya kila raia katika nchi yenye demokrasia kwa kupitia kura mtu anaeza kushiriki moja kwa moja katika mchakato wa uongozi na maamuzi ya serikali kuleta mabadiliko chanya katika jamii na kuhakikisha sauti za watu zinaheshimiwa ni njia ya kuonyesha imani na mashikamano na mfumo wa nchi.

Ninapenda mkate wa aina ya whole wheat au mkate wangano nzima kwa sababu ni mzuri kiavya na unaladha nzuri hasa unapokuwa unachaganywa na siagi au jamu. Pia mkate huwa na viburudisho zaidi na huleta nguvu za kudumu zaidi kuliko mkate wakaida mweupe lakini pia wakati mwingine napenda mkate wabilioti au mkate wa rahisi kwa sababu ni raini na unaladha tamu kidogo.

Mimi hupenda kufuatilia timu ya soka ya FC Barcelona napenda jinsi wanavyocheza kwa mbinu za kipekee mchezo mzuri wenye kasi na ushirikiano mzuri kati ya wachezaji pia Barcelona ina historia ndefu na wachezaji maarufu ambao wameleta mafanikio mengi pia napenda pia kuangalia timu za riadha na basketi wakati mwingine kama vile real lakers.

Ndiyo napenda kufaa vipuri. Ni njia nzuri ya kuonyesha utu na mtindo wako binafsi. Pia vipuri zinaeza kusaidia katika hali za hewa tofauti kama vile kufaa vyatu zenye vipuri kwenye hali ya mvua au balidi au kuvaa vyatu zenye vipuri vina viruhusu mguu kupumua vizuri katika hali ya joto.

Napenda kutumia muda na familia kwa njia zinazo njenga uhusiano mzuri na furaha tu napenda kupanga shuguli za pamoja kama vile kula chakula cha jioni pamoja kutazama sinema au michezo ya televisheni au hata kuenda matembezi au picknick pamoja muda huo ni muhimu sana kwangu kwa sababu hutoa fulsa ya kuwasiliana kuwelewana na kusaidiana.

Napenda sana kula ugari. Ugari ni chakula cha hasili kinacho nifanya nijisikie nyubani na nilaisi kupika na kukamilisha mulo wowote. Pia ugari huundana bizuri na boga baribari samaki ya unyama. Hivyo hupatia ratha nzuri na viburutisho vyote muhimu. Wali pia ni mzuri lakini ugari unanipaisia za utamaduni na ulithi wa chakula ya muafirika ma shariki zaidi.

Mimi upenda kununuwa vitabu zaidi vitabu huniwezesha kujifunza mambo mapia kupumzika na kufungua mawazo yangu kwa dunia tofauti pia hutowa burudani nzuri na njia mzuri ya kuendelea kukuza maarifa na ujuzi wangu zaidi ya hayo mara nyingine napenda kununuwa vitu vya kuandikia kama daftari ama kalamu.

Kujirida kutoka vitisho vya mtandao ni muhimu sana na ninazingatia mambo madha matumizi ya nywila imala kueka usalama wa akaunti kwa hatua mbili kujifunza kutambua barua pepe au laulagia kusahihisha programu na mfumo mala kwa mala kuepuka kushiriki tarifa binafsi sana kwa mtandaoni.

Napenda kununua vitu kwenye mchanganyiko wa sehemu mara nyingi napenda kwenda madukani ili kuangalia na kuuza bidhaa hasa vitu kama nguo viatu au vyakula hii husaidia kupata ubora na kuhakikisha napata kile ninachotaka kwa vitu kama teknolojia au vifaa vya nyumbani napendelea kununua mtadaoni kwa sababu kuna uchaguzi mkubwa.

Napenda kufanya kazi na wengine zaidi hasa kwenye miradi inayohitaji ubinafu na mawazo tofauti. Kazi ya pamoja hutowa fursa ya kujifunza kutoka kwa wengine kupata mitazamo mpya kushirikiana kwa ufanisi zaidi pia inahamasisha na kuleta mutisha wakati tunaposhirikiana hata hivyo kuna nyakati napenda kufanya kazi peke yangu hasa wakati wakufikiria kwa kina au kutatua matatizo ambayo yanaitaji umakini mkubwa.

Diyo napenda kupiga picha sana kupiga picha ni njia nzuri ya kushikiria kubukubu za matukio mandri nzuri na isiya marumu napenda haza picha za asa asiri mara nyingi hupendeza na unaeza kugudua majabu madogo madogo kama miare ya juwa ikitulia kwa majani au wanyama wakicheza kupiga picha pia hunisaidia kuonyesha ubinafu wangu.

Diyo, napenda kutembea kwa miguu sana, kutembea kwa njia nzuri ni ya kupumzika akili, kuona muhadhara baribali na pia mni mazoezi mazuri kwa mwili. Napenda hasa kutembea kwenye maeneo ya hasili kama bustani ua buga za wanyama ambapo naeza kufurahia utulivu na upepo mzuri pia mara nyingine kutembea mtaa au mjini kwa sababu nifursa ya kuangalia watu maduka.

Utotoni nilipenda sana kucheza na marafiki zangu hasa michezo ya inje kama mpira wa mguu na kuogelea pia nilipenda kusoma hadithi na kuzungumuza na familia kuhusu maisha na ndoto zangu mara nyingi tulikusanyika kucheza michezo ya jadi kama kikwembe na kuimba nyimbo za asili nilifurahia pia kwenda shureni na kujifunza mambo mpya kwani ilinipahamu ya kuchunguza dunia zaidi.

Napenderea tishati kwa sababu za kawaida zinazofaa kwa shughu nyingi za kila siku. Na zina mvuto wa kumpumzika zaidi. Tishati ni raisi kuvaa na zinafaa hasa wakati wa msimu wa joto au wakati napenda kujisikia huru. Hata hivyo, shati zinaeza kuwa na heshima zaidi hasa ninapokuja swari ya kazi au hafra rasmi. Shati lina muonekano mzuri naninaeza kuonyesha mtido bora zaidi.

Wakati wa msongwa wakazi napenda kuchukua hatua za kimkakati ili kupunguza mzigo wa mawazo. Kwanza ujaribu kupumzika kwa muda mfupi kama kufanya mazoezi ya kupumua kina au kutembea kidogo ili kupunguza msongwa. Pia napanga kazi zangu tena kugawanya majukumu makubwa kuwa sehemu ndogo ndogo ambao hufanikishwa hatua kwa hatua.

Kila asubui ninapoamka napenda kuanza kwa kuchukua dakika chache kupumzika na kufikiria mambo mazuri yanayo kuja siku hiyo. Baada yake hujiandaa kwa kuoga na kuvaa kisha huandaa kinywaji chenye nguvu kidogo kama kahawa. Mara nyingi napanga majukumu yangu ya siku ili kuwa na mstari wa kila ninachotakiwa kufanya.

Wakati wa baridi kali napenda kufanya mambo yanayo nifanya nijisikie joto na kustarehe kwanza huwa ninaweka nguo za moto kama koti nzito sweta ama mitoboti ili kuzuia kutoka baridi pia napenda kunywa vinywaji vya moto kama chai kahawa au supu ili kuleta joto ndani mwangu mara nyingi napenda kukaa ndani na kusoma kitabu kuangalia firamu au kusikiriza mziki.

Napendelea kitanda chenye usaidizi mzuri lakini si kigumu sana yani si kitanda kigumu sana kiasi cha kushindwa kupumzika wala si laini mno kiasi cha kutokuunga mkono mwili. Kitanda kizuri kwa ajili yangu kina mchanganyiko wa faraja na msaada kinapunguza maumivu ya mgongo na kunifanya niondoke usingizini nikihisi nimepumzika kweli.

Ninapenda kueleza mahali ninapoishi kama sehemu tulivu na yenye urahisi wakupata huduma mbalibari, nyumba ni ya kisasa enye mwanga mzuri na hewa safi, ikizungukwa na mimea na mandhari wa kijani ambayo hunipa amani na msukumo wakufanya kazi vizuri, mtaa unajumuisha majirani wema ambao huweka mazigira kuwa salama na rafiki, karibu na nyumba.

Nashiriki katika jamii yangu kwa jia mbalimbari ambazo zinasaidia kuimalisha uhusiano na kusaidia watu wengine kwa mfano mara nyingi nina hudhulia mikutano ya kijiji au mtaa ambao hutoa fursa ya kujadili changamoto na kupanga shughuli za pamoja pia ninajitolea kusaidia katika shughuli za usafi wa mazingira kama kupanda miti na kusafisha maeneo ya uma.

Njioni napenda kula chakula cha kawaida lakini chenye ladha nzuri na kinachonipa nguvu kwa usiku mzima. Mara nyingi uwa napenderea mulo wenye mchanganyiko wa protini na boga kama samaki au kuku pamoja na wali au ugali. Pia mara nyingine napenda kula boga za majani kama sukumawiki ya spinach zilizopikwa vizuri pamoja na kachubari yenye piripiri kidogo kwa ratha.

Maktabani sipiti mara nyingi sana hivi sasa kwa sababu tekinojia inafanya kupata vitabu na habari kuwa rahisi mtandaoni lakini napenda kwenda maktaba ni marachache pare ninapoyetaji kusoma vitabu maaluma kufanya kazi tafiti za kina abazo siwezi kupata kirahisi kwenye inteneti. Maktaba ni mahali pazuri kwa uturifu kujifunza kwa kina.

Mafanikio niriyo dhamini kazini nipare nipofanikiwa kumariza muradi mungumu uliyo kuwa na chagamoto nyingi lakini kwa juhudi na ushirikiano wa timu turiweza kufanikisha marengo kwa wakati ili nifanya ni hizi kuwa na uwezo wakushida chagamoto na kuleta matokeo mazuri pia nividhamini sana kupata sifa za uongozi wangu kwa kumaasisha na kusaidia wezi.

Hali ya hewa leo kuna baridi mingi sana na kulingana na hali ilivyo mtu anafaa kujikinga na kuvaa nguo mzito kama sweta ama kujifunika blanketi kama yuko nyumbani ama mahali ameketi. Hali ya hewa leo inaitaji mtu kuwa akikunywa chai kahawa ama kinywaji yoyote enye joto.

Mwanzo nzuri kwa siku ya leo ni kuchukua muda kidogo kujitafakali na kueka marengo mandogo ya kile unachotaka kufanikisha. Hii itakusaidia kuwa na mwelekeo mzuri wa kuongeza tija hata kama ni hatua dogo pia jaribu kufanya kitu cha upendo ya uhuruma kwa mtu mwingine hata tendo dogo ninaeza kubadilisha siku yako na ya mtu mwingine kwa njia hizo.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua inayo anza kunyesha bada ya kipidi kirefu cha ukame. Harufu hiyo ni ya kipekee sana na hupunguza mawazo ikirete utulivu na loho moyoni. Na pia napenda harufu ya chai ya kijani inapokuwa moto. Hasa asubuhi inatoa hisia ya uturuvu na kuamsha akili kwa upole.

Nyama ninayoipenda zaidi ni kuku hasa kikaango au seketi la kuku lenye viungo vya asili. Ni tamu yenye afya na rahisi kuandaa kwa njia mbali mbali na pia nyama ya samaki nzuri sana kwangu hasa samaki wa baharini waliopikwa kwa viungo vya kienyeji pia hukua na harufu yake.

Napiga picha mara mingi hasa zinapokuwa na wakati wa ziara au matukio maalumu kama likizo, sherehe au wakati wa hasini nzuri pia napenda kuchukua picha za kila siku za vitu zinavyo vutia kama muhandiri chakula au maoni ya miji kupiga picha kunanisaidia kuhifadhi kumbukumbu na kuona mambo kwa mtazamo tofauti.

Mimi hupedelea kufanya mazoezi ya asubuhi hasa mapema kabla ya shuhuli za siku kuanza. Asubuhi ni wakati mzuri kwa sababu mwiri bado uko fresh na mazoezi usaidia kunipa nguvu na umakini kwa siku nzima. Pia kuna hisia nzuri bada kumaliza mazoezi ya subuhi inakupa motisha na humfanya mtu ahisi vizuri kihisia na kimwiri.

Ndio napenda hadithi za ajabu sana. Hadithi hizi huwa na mambo ya kushangaza na yasiyo ya kawaida ambayo hunivutia na kunifanya nifikiri mbali zaidi. Napenda jinsi ninavyoweza kuleta burudani pamoja na kufundisha mafunzo fulani ya maisha kwa njia ya kufikirisha pia hadithi za ajabu huwa na viumbe au matukio ya kushangaza ambayo yananifanya niwe na hamu ya kujua zaidi.

Kipenzi changu ni simu ya mkononi siwezi kuishi pasipo inanisaidia kuwasiliana na watu kupata habari kupanga mambo yangu na hata burundani kama muziki ya video ni kama kitu cha lazima kila siku kwa sababu kinanisaidia sana katika maisha ya kila siku.

Mwelekezi huwa na wafuata wa burudani kama Netflix na YouTube kwa sababu ya naorodha kubwa ya vipindi na firamu mbalimbali huko napata sinema mpya mflululizo wa kusisimua na hata mafunzo mbalimbali pia mara nyingine napenda kuangalia televisheni za kawaida kama nasho ngwa geografico au diskapa hasa ikiwa napenda kujifunza kuhusu sayansi na mazingira.

Napenderea chakura chenye radha ya mchanganyiko sikari sana waratamu sana lakini kinamuundo mzuri wa ratha kama kitamu chachu kidogo na hata kidogo chachu mvia uviungo ratha zinazo penderewa kama hizi ufanya chakura kuwa cha kuvutia zaidi na kuleta furaha wakati wakula pia napenda biakula binavyo tumia viungo viasiri kama tangawizi limau na piripiri kwa kiasi.

Hekima nirio jifunza ni kwamba maisha yana mabadiliko ya sio tabirika na umuhimu wa kustahimili na kubadilika pamoja na kushikiria musimamo wa kubadilika kuwa na moyo wa kufumilia changamoto na kujifunza kutokana na makosa ni muhimu sana. Pia hekima nyingine ni kwamba uaminifu na kuhesimu wengine hujenga mahusiano dhabiti ya ambayo ni nguzo muhimu ya mafanikio.

Neno siri ni naliweka salama kwa kutumia binu kama hizi, kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa dogo na nambari na alama, kuepuka neno siri, lahisi kama majina au tarehe kubadilisha neno siri, mara kwa mara na kutumia meneja wa neno siri, huifadhi na kuunda neno siri salama, pia kushiriki neno siri na watu wengine wakuweka udibitishi wa hatua mbili.

Napenda kusoma na kuandika kwa pamoja kusoma kuna nipa marifa na mawazo mapua wakati kuandika kuna nisaidia kuelezea hisia na kuunda mambo mapya kusoma kunapanua mutazamo wangu na kuandika kuna toa nafasi ya ubunufu na kutafakali zaidi kwangu ni kama timu inayo shirikiana kusoma kuna hamasisha kuandika na kuandika kuna imalisha uwelewe wa kusoma.

Timu yangu ya mpira wa miguu ninayoipenda ni Baselona napenda jimfi wanapacheza mpira mzuri kwa mchezaji kama Lionel Messi ambaye alikuwa sehemu ya timu kwa muda mrefu na alikuwa na staili ya kikipeke Baselona ina mchanganiko mzuri wa wachezaji vijana na wenye uzoevu na wanajitahidi kucheza mpira kutangaza wanaovutia mashabiki pia.

Kira siku mimi upenda kutumia usafiri wa uma kama basi au treni ni raisi nafuu na pia usaidia kupunguza msangomano wa mangali barabarani wakati mwingine nikienda ubari mfupi na penderea kutembea kwa migu au kutumia baisikeri hii nizuri kwa afya na mazigira pia.

Ninashugulikia muda kazini kwa kupanga kazi zangu kwa mpangilio kuweka kipawa mbele na kutumia ratiba orodha ya majukumu. Kila asubui huangalia kazi muhimu zaidi na kuanza nazo kabla ya kushugulikia mambo madogo pia hujaribu kuepuka kufurugo na vitu kama simu wa mitadao ya kijamii wakati wa kazi kupanga mapumziko mafupi pia hunisaidia kubaki ma.

Mazoezi yangu ya kila siku yanahusisha mchanganyiko wa harakati za mwiri ambazo hunisaidia kubaki na afya na kuondoa msongo wa mawazo kwa kawaida huanza asubuhi na mazoezi mepesi ya kuamuka kama kunyoosha viyngo na wakati mwingine uungeza mazoezi ya kuvuta pumzi kwa kina au kutafakari kwa dakika chache baadae hufanya mazoezi ya mwiri kama kutembea kwa haraka.

Ndiyo kujifunza kupiga gitaa ni uzoefu wakuvutia na unaohitaji uvumilivu. Mwanzo huwa mgumu kidogo hasa ukijifunza kukaza nyuzi vizuri na kubadili codes kwa haraka. Lakini kadri mtu anavyoendelea kufanya mazoezi kidole huzoea na hisia ya muziki huanza kujengeka. Kujifunza nyimbo rahisi kama vile zenye kodi chache ni hatua nzuri ya kuanza.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu mara nyingi utegemea maoni ya mtu binafsi lakini njina ambaro huibuka mara kwa mara ni Michael Jordan anachukuriwa na wengi kama mchezaji bora zaindi wa mpira wa kikapu kuwai kutokea. Michael jordan alichezea timu ya chichago bus kwenye nba na alishinda mchuwano wa nba mara sita akiwa mara tano alijulikana kwa uwezo wake wakuruka juu kasi ushindi wadakika za mwisho na uongozi mkubwa wa.

Ndiyo kuogerea ni shuguri ya kupendeza sana inasaidea mwili kuwa na afya kupunguza msongo wa mawaza na nijia nzuri ya kujiburudisha hasa wakati wajoto pia ni aina ya mazoezi ambao huimuza viungo kwa sababu ya msaada wa maji watu wengi uona kuogerea kuwa kuistarahemesha na kueyaleta furaha iwe ni baharini mtoni ama bawani.

Filamu ni nayo ipenda zaidi ni ile yenye mchanganyiko wa hisia ujumbe mzito wa kuingizaji mzuri mfano mzuri ni the pursuit of happiness ilio ingizwa na willy Smith inasimulia hadithi kweli ya Chris Gunn mwanaume anaye pambana na umaskini huku ikimulea mwanae pekea kile kinacho vutia kwenye si filamu hii ni dhamira ya kutokata tama mapambano ya kweli ya maisha na imani kwama bidii inaweza kuleta mafa.

Ndiyo, kujifunza historia kuna mvuto mkubwa, inasaidia kuelewa dunia tulio nayoleo na kuchunguza matukio ya zamani, viongozi walio pita na maumizi yaliobadilisha jamii, historia hutufudisha kuhusu mafanikio makosa na mabadiliko ya kijamii, kiuchumi na kisiasa pia inaongeza maharifa na huruhusu mtu kutazama mambo kwa mutazama mpana zaidi.

Napenda kuenda madukani ya asubuhi ya au mapema mchana hasa siku za wiki wakati maduka huwa na utulivu zaidi hakuna msongomano wa watu na ninajisikia huru kuchagua vitu bila haraka pia bidhaa nyingi huwa bado ziko kwa kwenye hali nzuri na wafanya kazi huwa na muda wakuwa hudumia wateja vizuri kwa upade mwingine kuepuka mwisho wa juma na jioni bada ya kazi kunisaidia sana kupunguza muda.

Wakati wa mapumziko kazi ni napenda kufanya shughuli dogo zinazo saidia kupumzisha akili na mwiri kama kutembea kidogo au kusimama kunyosha viungo hasa kama nimeka mu da mrefu, kunywa maji au chai, kupata nguvu mpya, kusikiriza muziki wa utulivu au podcast fupi, kuzungumuza na wafanyikazi wenzangu kwa mazungumuza mepesi.

Chumba changu cha kurara ni mahali pa uturifu na faraja. Kutaz ake zimepambwa kwa rangi za buruu ya upole ambbao hutoa hisia za zamani na kusaidia kumpumzika vizuri. Kuna kitanda kikubwa chenye godoro laini na mto mzito unaoafanya kulala kuwa rahisi zaidi. Juu ya kitanda kuna blanketi ya rangi ya asili kama mbeji na kijivu. Ambao huchanganyika vizuri na manthri ya chumba kando ya kitanda kuna dawati dogo renye ti taa la usiku.

Ninapenda maua sana yaani uzuri wakipekee rangi na harufu zao huleta furaha na uturivu mahali popote. Maua huweza kubadilisha kabisa mazingira kuhifanya sehemu inaonekane yenye maisha ya kuvutia zaidi. Pia maua ni ishara na ya hisia kama upendo shukrani na furaha. Hivyo huwa ya maana zaidi kuliko tu u zuri wa nje.

Ndiyo, ninaamini kutowa sadaka au michango ni njia nzuri ya kusaidia wengine na kuonyesha mshikamano. Inajenga hisia za huruma na kuwasaidia wale wenye maitaji na pia hutowa furaha na kuridhika kwa watu wenye kutowa. Kwa upande wa mtu binafsi kutowa nijia ya kuoenyesha huruma shukuran mshikamano na wale wanaoitaji msaada msaada sadaka sio.

Study muhimu kwa kazi zinazo fuatiana kulingana na aina ya kazi lakini kuna baadhi zinazo tumika sana na kuleta mafanikio katika mazingira yoyote ya kazi. Hapa kuna baadhi ya study, mawasiliano bora, uongozi na ushirikiano, utatuzi wa matatizo, usimamizi wa muda, uwezo wa kujifuza, ufahama wa teknolojia, ubunifu wa mawazo mpya, kutoa huduma kwa wateja, kuvumiliana kwa msongu wa kazi.

Napenda kusherekea siku yangu ya kuzariwa kwa jia ya kipekee na yenyefuraha abayo inanikumbusha umuhimu wa marafiki, familia na wakati wakupumzika kwanza huwa napanga sherehe dogo na watu wakalibu zaidi, familia yangu na marafiki wakalibu ili tuweze kushirikiana chakura kizuri na kucheka pamoja mara nyingi tunapenderea chakura kipedacho cha kila mtu.

Ningependa kuwa na uwezo wakuerewa na kuzungumza lugha yoyote duniani kwa urahisi haraka kama vile lugha yangu ya asili. Hii ingeniwezesha kuawasiriana na watu kutoka tamaduni zote. Kujifunza zaidi kuhusu dunia ya na kusaidia kuondoa vizuizi vya mawasiriano. Pia ningependa kuwana uwezo wakutatua matatizo mangumu kwa ubunifu na haraka.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni ile inayolenga kusaidia watu moja kwa moja kama huduma za afya, ualimu au watu wanaofanya kazi za kijamii kazi hizi zina maana kubwa kwa jamii kwa sababu zinaboresha maisha ya wengine kwa njia moja kwa moja hata ikiwa mara nyingi hazipati utambuzi wakutosha pia ninadhamini kazi za ubunifu kama uandishi sana na teknolojia.

Ndiyo nafuatilia matukio ya kimataifa kwa makini ni muhimu kuelewa mabadiliko yanayotokea duniani kwa sababu y naandhiri maisha yetu moja kwa moja kwa njia zisizo za moja kwa moja kama siasa, uchumi teknolojia na mazingira. Kufuatilia habari za kimataifa kuna saidia pia kupanua mtazamo na kuelewa tofauti ya mautamaduni.

Kueka afia nzuri na penderea kuwa na mchanganyiko wa mazoezi ya mwiri kula chakula chenye virutubisho na kuwakikisha inapata usingizi wa kutosha kila siku pia na penderea kunywa majimengi. Kuepuka msongo wa mawazo kwa kufanya shughuli za kupumzika kama kusoma au kutembea hewani na mala kwa mala kufanya ukaguzi wa afya ili kuangalia hali ya mwiri wangu.

Wakati umeme unapokatika napenda kwanza kuhakikisha kuwa vifaa vyote muhimu vinaweza kuendelea kufanya kazi kama kutumia taa betri au kutumia simu kwa umeme wa hakiba pia napendelea kuchukua muda huo kupumzika kidogo kuondoa shughuli na kujitari na kufanya mambo kama kusoma kitabu kuzungumuza na familia au kupanga shughuli za siku inayo fuata.

Mimi sina hisia za kungoja lakini kwa mtazamo wa kawaida wa watu wengi uangalia barua pepe agarau maraka za kwa siku labda asubui wakati wanapuamuka katikati ya mchana na jioni kabla ya kumariza kazi hiu wasaidia kuwa na taarifa za haraka na kujibu mambo muhimu bila kuchelewa hata kidogo.

Kuhifadhi pesa mtu anaeza kuanza na kueka bajeti ya matumizi yake ya kila mwezi kujua mapato na gharama kisha kuweka akiba ya sehemu fulani ya kipato kila mwezi hata kama ni kidogo pia ni vyema kuwa na akaunti ya benki iliotengwa kwa ajili ya akiba ili pesa zisitumike kwa matumizi ya kawaida pia kuepuka matumizi yasiyo ya lazima.

Najiaminia na ninapenda kutoa uwasilisho vizuri kwa maana uwasilisho ni full sensory ya kueleza mawazo kushirikiana na wengine na kusawishi na ninajitahidi kuandaa vizuri maudhui kutumia mifano halisi na kuwasiliana kwa uwazi ili kuwafanya wasikilizaji wawe na uelewa mzuri pia napenda kujifunza mbinu mpya ya kuwasilisha ili kuboresha ujuzi wa.

Ndio, napenda sana kunywa maziwa hasa asubuhi au wakati wa kupumzika. Maziwa ni chanzo kizuri cha proteini na kasirayumu na hutoa nguvu kwa mwili, pia maziwa ya moto au baridi yanaweza kuwa faraja kulingana na hali ya hewa au hamu yangu ya mwili.

Ninapenda kuoga na maji ya moto kwa sababu nijia nzuri sana ya kupumzika mwiri na akiri bada ya shughuli nyingi za siku. Maji ya moto husaidia kufungua pola gozi, hivyo kusaidia kuondoa uchafu na shiri zilizo kufa. Na kunifanya nijisikie safi na fresh pia kuoga kwa maji ya moto kuna saidia kupunguza musukasuko wa misuli hasa bada ya kufanya mazoezi.

Ningependa kuona jamii ikikuwa na maendeleo ya usawa na jumuishi, ambapo kila mtu anafursa sawa za elimu, ajira na huduma za afya. Ningependa kuona jamii yenye ushikamano ambapo watu wanasaidiana badala ya kugombana na haki za binadamu zinaheshimiwa kikamilifu. Pia maendeleo ya teknolojia yanapaswa kufikiwa kwa njia inayolinda mazingira na kuendeleza maisha ya vizazi vijazo.

Ninapenderea mwanga wakati zaidi kwa sababu ni laini zaidi kwa macho na hutoa hisia ya utulivu na faraja. Mwanga mkari mara nyingi huwa na mwanga mwangi sana unaweza kuleta mkazo au usumbufu hasa ikiwa ni kwa muda mrefu. Mwanga wakati usaidia kuzigatia vizuri na pia huunda mazigira mazuri ya kufanya kazi au kupumzika bila kuhizi kuchochwa kuharaka.

Sihitaji miwani lakini najua watu wengi uvaa miwani kwa sababu marimbari kama vile kusoma kuzingatia kazi za kompyuta au hata ka kama sehemu ya mtido wa miwani inaeza kusaidia sana kwa macho hasa pale unapohitaji usaidizi wa kuona vizuri au kuzuhia mwanga mukari wa skrini.